Je napenda kusoma maoni mtandao ni? Kwanza naezasema kwamba mtandao imeleta manufaa mengi katika maisha ya binadamu. Pia unapata pia imeleta vitu vingine ambavyo ni vibaya. Na ninaposema hivo namaanisha kwamba watu wengi wametegemea mtandao sana yaani. Wasipopata maoni wanahisi ya kwa maisha yao sio mzuri. Kwangu mimi naezasema kwa kweli mimi si mtu ambaye hua sisomi maoni mtandaoni kwa sababu unaeza pata unasoma. Na kuna mambo zingine ambayo inaeza kudhuru roho kama binadamu yeyote. Kwa hivo mimi, mara kwa mara, hata nikieza weka picha pale mtandaoni ama kitu yote huwa sisomi maoni ya watu pale mtandaoni.

Ningependa kutembelea mjigani duniani, naeza sema mji ambao kwa kweli naeza tamani kutembea ni mji wa Europa, haswa pale katika nchi ya France, na niende katika Paris. Na kwangu mimi na nimekuwa nikitamani sana kuenda kusabu na pata nchi ya France ni nchi ambayo watu wengi wameijua kama nchi ya mapenzi. Pia kuna pahali pengi pa kutembea kama vile watali wanapofika huko, kuna pahali pengi pa maziara. Jinsi na vyopanga kuenda uko ni kwa kikisha kwamba nimeweza kufanya bidii ili niwe na pesa ya kuhifadhi, ili na pofika iyosiku, naweza pata pesa ya ndege na pesa ambayo nitatumia pahali pa kulala. Pia pesa ambao nitatumia katika vitu kama vile vya kula ambao ntakula huko nguo ambao ntanunuwa ya safari na pia mahali ambao ntapata kutembea nikiwa huko na tumai kwamba miaka mbili zijazo nitaeza kufanikisha ndoto yangu.

Je napenda kufanya kazi nyumbani. Kwa hakika, mini mtu ambae napenda kufanya kazi. Kwa mara nyingi, nilipokuwa mdogo, nilipokuwa naishi na wazazi wangu. Tulelewa kuhakikisha kwamba tunaweza kufanya kazi pale nyumbani. Na mimi umsaidia mamangu mzazi katika kufanya kazi mingi kama vile kuosha vyombo, kuosha nyumba, kupika chakula. Haswa unapopata kwamba tuko na wageni katika boma yetu. Mimi ni mtu ambae unaona kwamba lazima nifanye kazi pale nyumbani Kwa hivyo kwangu mimi kufanya kazi ni kitu ya muhimu kwa sababu inaweza kuninufaisha mimi hata saizi wakati ambapo nime naishi katika nyumba yangu kibinafsi Mi ni mtu ambae napenda kufanya kazi kwa sabu napenda nyumba ilio safi pahali palipo safi.

Chakula gani cha kigeni nimewahi kujaribu? Naeza sema kwamba, chakula ambacho nimeweza kukijaribu. Nilipoenda katika mji wa Tanzania, niliweza kuonja chakula aina tofauti kwa mfano, niliweza kula ndizi ambao umechomwa. Na kwangu mimi katika nchi yangu Kenya unapata kwamba, na pia Uganda, nchi ya Uganda pia nilikula chakula hIcho. Unapata kwamba nchi yangu huo tunakula tu ndizi hivo, yani si lazima uipike. Lakini nilipotembea katika nchi ya Tanzania na Uganda niliweza kujua kwamba watu katika nchi hiyo wanaweza kuchoma ndizi na nakwambia kwa kweli kilikuwa chakula kitamu na naweza sema pia nileweza kukichoma pale motoni na nikaila na kuku choma na soda nakwabia hiyo chakula ni tamu sana.

Naam, mii ni mtu ambaye napenda kucheza na watoto sana. Na watoto ni viumbe ambao huwa wanaletea mtu yote, binadamu yeyote furaha. Na naposema hivu, naezasema kwamba, nacheza na watoto katika michezo mingi kama vile kadanda, kama vile netboli, kama vile mchezo wa kujificha na kutaftana. Ama pia mchezo ule wakufunza watoto kupika. Na pia ni natumahi siku moja, nita pokuwa mzazi, nitaweza kuchukua kati wangu na potoka kazini niweze kutumia wakati huo kucheza na watoto wangu ili niweze kuwatumbuiza kuwa furahisha Pia nitapokua mzazi nitaweza kuonyesha watoto wangu mchezo ambo nilicheza nilipokuwa mtoto ili waweze kuyaendeleza pia wao Watapokua wazee na pia waonyeshe watoto wa watoto wao na katika ile hali ya kucheza utapata kwamba mazoezi ni mazuri Yaani unapata utaeza wee mwenye kibinafsi kuwa mtu ambaye unaafya sababu unaweza kufanya vitu vingi na utazuia magonjwa mengi. Na katika ile hali ya kucheza kama wee ni mtu ambaye umeongeza kilo, unaweza kupoteza.

Na wakaribisha wafanyikazi wapya vipi? Naeza anza kwa kusema kwamba mi ni mtu ambae nimelelewa kujua wageni wanapokuja katika nyumba yako ni vizuri kuhakikisha kwamba unawakaribisha na adabu unawakaribisha na roho safi. Na ni vizuri kufanya hivi kwa sababu unapotenda wema unapata kwamba watu hawatai sahau katika maisha yao. Na kwabmara nyingi mini mtu ambaye ukija kwangu ama ninapo kuwa katika nyumba wazazi wangu na kikesha kwamba mgini anapokuja na mkaribisha na chai, lazima anywe chai atakama umapata ameshiba, yaani si vizuri katika mila na kidesituri yetu, mgeni kuondoka kama hajanya chai ama maji. Na kama ni mgeni amekuja na ana njaa, huwa nafraia sana kuapikia. Utapata kwamba nawapikia ugali, nawapikia mboga, nawapikia na nyama. Na tunaweza kukaa pamoja pale sebuleni, tukiweza kujitumbuiza na vipindi tofauti, pia tukiweza kupiga gumzo na kuongea vitu vingi kama vile vya maisha na kutia na moyo katika kila jambo tunafanya.

Swali linauliza na hifadhi data yangu wapi. Neza sema kwa hakika mini mtu ambaye naweza kuchunga data yangu vizuri. Na data ni kitu yote ambayo unapata wewe kibinafsi, unaweza kuichunga ili isieze kuibiwa ama mtu mwingine hae asiweze kupata bila ya ruhusa yako. Yani hiyo kwa kibinafsi ni siri yako wewe mwenyewe. Kwa hivo mimi unapata mara nyingi na hifadhi data yangu kwa kuweka siri kama vile simu yangu ndo mtu aeze kufungua lazima aeke digiti zangu za siri. Pia unapata na weza kuhifadhi data yangu pale google ambayo google drive ambayo unapata nimi ambaye na juwa siri ya digit ambayo mtu aezi funguwa. Na kwangu mimi hivo ndivo nimeweza kuhifadhi data yangu.

Swali ninauliza nashuguliki udhaifu vipi kazini. Naeza sema kwanza mimi ni mtu ambaye na jitambua na najitamini sana. Na kwa ujumu kwa naeza anza na kusema najitamini mara kwa mara ili nijue maneno ninayoitaji kuboresha. Iwi na usimamizi wa mda, mawasiliano ujuzi wa kifundi. Katika ile hali ya kujua udhaifu wangu, inanisaidia nisirudie bila kujua. Na na mi ni mtu ambaye napenda marejesho ili nawasikiliza wasimamizi na wenzangu kwa makini maoni yao hunipa mtazamo wa nje na inanisaidia kuona mambo ambayo huenda sikuyatambua mwenyewe. Pia tatu nezajifunza na kujiboresha katika ile hali nachuka hatua za vitendo kwa kushiriki mafunzo, kusoma na kuuliza msaada pale inapohitajika. Naamini kujifunza ni mchakato endelevu hasa kazini. Nne naeza sema kwamba mimi hutumia nguvu zangu katika kufidia udhaifu. Kwa mfano, kama ninaudhaifu fulani, naezakuwa kama siwezi kuna teknolojia fulani ambayo siezi sijui kutumia, hua natumia ujuzi wangu mwingine kuhakikisha kazi inakamilika kwa ubora. Pia, kupanga kazi zangu kwa njia inayo nisaidia kuthibiti changamuto nilizo nazo. Mwisho mi ni mtu ambayo najipa mda na kuwa mvumilivu kwa nafsi yangu. Kwa sababu katika ile hali ya kuwa, unajipa mawazo mingi hautafaulu. Najua kubadilika, kuchukua mda, hivo kweka malengo madogo madogo na kufuatilia maendeleo yangu. Kwa kifupi, nachukulia udhaifu kama fursi ya kukua na kueza kujifunza na kusoma kwa wengine.

Swali linauliza, niambiye kuhusu rafiki yako wakaribu zaidi. Na kumbuka rafiki yangu wakaribu zaidi, tuliweza kutana katika shule yangu ya msingi. Na alikuwa mtu ambaye tulikuwa katika darasa moja pale, katika darasa latano. Mambo tuliofanya pamoja, sisi tulikuwa marafiki ambao tulikuwa tunapenda kusoma pamoja, tulikuwa tunapenda kucheza, tulikuwa tunapenda kupeana mawaidha. Na pia katika ile hali, sisi ni watu ambao pia shule ilipokuwa inafungwa katika ile hali ya likizo, familia zetu pamoja zingeweza kukutana na tupelekwe, tufanya vitu kama vile kuogelea, kutembea, kwa sababu pia wazazi wetu waliweza kuwa marafiki pia pamoja. Nini kinachofanya awe rafiki wakweli Naweza sema rafiki huyu ni mtu ambaye naweza mtegemea Si mnafiki, si muongo, hana ulaghai ni mtu ambaye anabidii katika kile ambacho anafanya na saizi tulipo weza kumaliza shule hadi waleo tumeweza kuwa marafiki kwa miaka kumi na ninaweza sema kwamba ni mtu ambaye hata nifanyike nini naweza mtegemea atanisaidia na pia yeye anaweza nitegemea kwa sababu sisi ni marafiki wakweli Ningependa kusema kwamba rafiki wangu ni mtu ambaye namtakia mema katika maisha yake na kila jambo anawezafanya namuombea mema na nataka kwamba ajue anapo hitaji rafiki, anapo kuwa anataka mtu wa kumuongelesha, kumsikia, akumbuke kwamba nitakua naye katika hali yoyote kwasababu mimi ninamchukua kama rafiki wa dhati.

Je nimewai kufuga mnyama kwa kweli nimewahi kufuga mnyama na si mnyama pekee, nimefuga wanyama. Nimefuga wanyama kama vile kuku, ngombe, kondoo, mbuzi, sungura, na pia paka na pia mbwa. Na nilipofuga kuku, nilifuga kuku wa mayai, wakutaga na kuku wa nyama na niliweza kuuza ili nipate pesa. Pia katika nyumbani, kuku iliweza kwa kama chakula, cha jioni, unapopata mayai, unapika, unakule na ugali na mboga Nilipofuga ngombe, iliweza kunipatia maziwa, nayo maziwa nigetegenezea ya chai Ama pia nigeuza pale mjini, ili watu waweze kupata maziwa ya chai na maziwa ya kunwa Paka na mbwa, ni wale wanyama ambao nimefuga ili waweze kukaa pale kwa boma, kurembesha boma na pia kuchunga boma Haswa a mbwa wameweza kuchunga boma vizuri Pia nimeweza kuuza mbuzi kondoo na pia sungura likuwa tu mnyama ambaye nilipenda tu kumfuga lakini sikumuuza.

Swali linauliza, napiga picha mara ngapi. Kwa hakika, mi ni mtu ambaye napenda kupiga picha sana. Na mi ni mtu ambaye napiga picha wakati wowote, napiga picha wakati ninapotalii, napiga picha wakati ambapo unapata nimevaa nguo nzuri, ama kama mfano nimeona milima, nimeona miti, ama msitu ambao unakaa vizuri, nimeona wanyama. Na siezi sema kwamba nina nambari ambayo ni haswa ambayo nasema kwamba napiga mara kumi la. Mi ni mtu ambaye napiga picha wakati wowote. Yaani kwangu mimi picha hua inaeza kuhifadhi hadithi fulani. Yaani kwa mfano miaka kumi zinazokuja, unaeza kupata kwamba unaeza kuhadithia watu ama watoto wako kwamba mwaka kumi iliyopita, nilienda hapa na rafiki, nilienda hapa na babako, nilikuwa na wazazi wangu. Na pia inaeza kukumbusha tukio fulani ambayo unapotu starehe, unapata kwamba wewe kibinafsi inaweza kukupa furaha kama binadamu yoyote. Na naezahimiza mtu yeyote ni vizuri kupiga picha kwa sababu wakati ambapo utazeeka, utaeza kuangalia nyuma na useme kwamba niliishi maisha yangu vizuri, nilitembea pahali, nilipotaka kutembea na utapata kwamba hutawaisahau kwa sababu una picha yenye inaeza kukumbusha.

Ninachaji kifaa changu mara ngapi kwa siku? Naeza sema sina nambari haswa kwa sababu inalingana. Kifaa changu cha simu, unapata naitumia kwa mambo mengi kama vile kuzungumza na wapenzi wangu, kuzungumza na watu ambao tunafanya kazi, kujiburudisha kama vile kuangalia kipindi yoyote. Na pia unapata pia natumia katika pahali pa kufanya kazi. Pia kuandika barua pepe. Lakini kama ni siku ambao unapata kwamba nimeweza kutumia simu kwa sana, naeza sema unapata hiyo ndo siku ambayo unaeza sema kwamba naeza kukichaji kama mara mbili ya mara tatu. Lakini wakati ambapo unapata kwamba niliweza kutumia kompyuta zaidi kushinda simu, unaezapata kwamba naichaji mara moja. Kama vile kompyuta yangu, mimi ni mtu ambaye naichaji mara mbili kwa siku kwa sababu huwa unapata kwa mara nyingi. Hiyo ndo pahali mimi mwenyewe kibinafsi naweza kufanya kazi. Najibu barua pepe, nafanya kazi ofisi na pia kutumia katika mambo yangu ya kibinafsi. Kwa hivo, kama ni kompyuta naichaji mara mbili, kama ni simu mara moja au mara mbili pia.

Nauliza niambie kuhusu chakula changu ninachokipenda zaidi. Chakula ambayo naeza shiriki ni kuku. Mimi ni mtu ambaye napenda kuku na sima. Uneza kueleza jinsi kinavyo ladha huu. Unapata chakula cha kuku ni kitamu hasa kwanza kikipikwa kama kinakarangwa. Ama pia kuchemshwa. Mara ya kwanza nilipoikula nakumbuka nilikuwa katika nyumba ya mzazi wangu. Kilikuwa chakula kitamu sana. Na aliyenieleza kuhusu chakula hiki ni mama yangu mzazi. Mara ya mwisho ambapo nilipata kuikula nakumbuka ilikuwa juzi.

Swali linauliza nalinda faraga yangu vipi mtandaoni naezasema kwanza mimi ni mtu ambaye natumia nywila imara na za kipekee kwa kila kaunti mara nyingi nachanganya herufi kubwa na ndogo ama namba vile. Ndo iweze kulinda faragha yangu pili mimi ni mtu ambaye nawasha uthibitisho kwa hatua mbili. Hii hunipa ulinzi wa zada hata kama mtu atapata nywila zangu. Tatu, nachagua kwa makini taarifa nazo shiriki mtandaoni Sielezi sana mambo binafsi kwa kamanuani namba ya simu au taarifa za kifedha bila sababu ya msingi Pia, najiadharisha na barua pepe au viungo vya ulagai Sibonyezi viungo vya kushuku au kukagua chanzo cha ujumbe kabla kuchukua hatua yoyote Mwisho mimi ni mtu ambaye natumia mtandao salama ya interneti na kuepuka wifi za uma bila ulinzi au kutumia VPN inapobidi Kwa ujumla nalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuwa makini na kufanya maamuzi ya busara kila siku. Usalama mtandaoni ni jukumu langu binafsi.

Swali linauliza niambiye kuhusu mfanya biashara bora zaidi. Unaweza kushiriki ni nani mfanya biashara bora unaye mjua. Mfanya biashara bora ambaye namjua, nawezasema kwamba ni mzazi wangu mama. Kitu ambaye nampendea mfanya biashara huyu ni kwamba anabidii kwa kila kitu ambacho anafanya. Na ni mtu huwa si mtu mzembe. Ni mtu mbae anajituma kwa kila kito mba chonafanya. Hii inamaanisha kwamba katika kazi na anahakikisha anafanya vizuri, anakaribisha wateja vizuri, anauza bidhaa zake vizuri. Kitu ajabu alichofanya ni kwamba kuna wakati ya ambako aliweza kufungua shule, na shule ilikuwa shule ya msingi ambayo watoto wengi walikuja, na iliweza kuwa shule nzuri. Kitu ambayo najifunza kutoka kwa ke ni bidii, kwa sababu ni mtu unapata kwamba anarauka mapema, analala usiku sana. Na ni mtu ambaye hua anajituma ili aweze kuwa namaisha bora. Unahisi nini kuhusu jinsi anavyo fanya biashara Naweza sema kwamba nahisi kwamba ni mtu ambaye anajua kufanya biashara aNajua biashara gani nzuri na inayomfaa gani ambayo haimfai Najinsi anavyo fanya anaandika kina nani ambao watamasimamia katika biashara ni mtu ambaye ana akili katika biashara.

Jukumu gani unalopenda zaidi kazini? Naeza sema kwa mba mii ni mtu ambaye napenda jukumu ya kuongoza wengine kwa sababu mii ni mtu ambaye napenda uongozi. Na naeza sema kwa mba katika ile hali ya kuongoza wengine, unapata raha, unapoona, unamfunza mtu na napata kuelewa. Na pia katika hiyo hali ya kufunzana pia wee mwenyewe unapata, unaweza kuelewa zaidi. Kwa hivo unapata hata nilipokuwa nilianza biashara yangu, mii ni mtu ambaye napenda kuongoza. Mii na hata nikiwa shuleni na kumbuka nilikuwa na katika tukifanya kazi katika timu, mii ni mtu ambaye napenda kuongoza. Napenda kufanya kufunza tu kuhusu teknolojia na jinsi wanaweza kutumia teknolojia tofauti. Na hili waweze kufanya kazi bora katika kazini.